Kinywa gani unachopenda kunyua wa subuhi Okemi ya subuhi ni kiamuka Kwa siku kwa mara mingi sana subuhi ni kiamuka lazima ni pike chai chai ndo inakuanga kama breakfast Iyo chai inakuanga unayekelea maji maji kiboil unayeka maziwa then majani chai Then ukieka ikienda kiboil unayeka askari kulingana na hile enye unataka mibu unataka kikwe imetaste ama mibu unataka kikwe kidogo But mi na purifa kuwa isikuwe mishika sana ya hiyo ndiyo kitu tunapenda sana kama breakfast uneza kunywa na mkate toast Sausage, ndo umango, washi ya chai inakuanga mzuri sana naipenda neza kulu hata after nimela lunch na kulu chai After nimekula sapa na hizakunyo chai pia bifu ni hane.

Kipindi gani cha televisheni, unachopenda? Ok, kuna hii kipindi inakujanga saa moja na nusu, juni, usiku, that is, inakujanga Citizen TV. Inaitwa Ayana. Hii Ayana napenda na unakujanga sana nione vile inakua kama series kila siku lazima ikuje. Yeah, napenda kufuatililia kwa sababu inakuanga na story mzuri. Kunakuanga na, ok, inakuanga Ayana. Then kuna Tina. Ayana, baba ya Ayana, ndiye baba ya Tina. Bado but mama different. But mama ya Ayana vile alipata mimba ya Ayana, Akulea, akaenda. Vile alizaa mtoto, akulea mtoto na baba. So mtoto wamekuja kujua baba, akuwa mkubwa. So si waka moving kwenye baba yake ako na kuna bibi mwingine pia. So imekua mvutano, wanapanga vile watauana ndio warithi mali. Inakuanga tu story vile kunaendanga kwa life ju hivo ndo inaindelea btw. Na so citizen, big up sana, munanibambanga sana. Iyo masaa ya jioni nakuanga eager kungoja. Napikanga mapema ndio nikue nimeketi by saa moja na nusu ndio niwatch hiyo kipindi. Yeah napenda sana inaitwa Ayana.

Unakula nini mara mingi asubuhi? Kwa mara mingi asubuhi, tukiamuka obvious, as in, tunapendanga kukula chai na mkate napenda kukula chai na mkate kwa sababu hio ndo inakuanga kitu available, mkate iko kila mahali iko kwa duka Then chai ni simple kupika so chai na mkate ndo tunakulanga mara mingi sana kila subuhi ile maybe ile enye tume change maybe ni chapo na chapo ni once once Unaezapata maybe hata ni thrice per month juu ukipika chapo sapa ununuwangi mkate ya asubuhi hizo chapo ndo mnakula nazo chai yea so izi siku zingine zote inakuangka mkate na chai hio ndiyo kitu ile common.

Unajikinga vipi na jua kali ok hili time kuna jua kama kuna place naenda na natembea huwanga navaa kofia kofia kubwa hii hii para ndio inizue jua kunichoma halafu pia naweza apply sunscreen kama najua kuna mahali nitachomwa na jua sana naweza paka sunscreen Lakini ile time nasikia hiyo jua ni kali zaidi na tumia tuu gari siwezi tembea mikwa miguu kwa sababu saa zingine huku jua inawakanga inakuchoma unapata sunburn Yah lakini saa juu sikila wakati unatumia gari huwanavaa kofia then ninaapply sunscreen Ukiwa na hizo mbili ukosei halafu kama hakuna mahali unaenda natulia tu kwa nyumba kwasababu ukitoka toka hivi iyojua kuna vile inaffectingi mtu unapataume umeanza kutoka ngozi ya.

Je, umewahi kujifunza kupiga gitaa? Yeah, nishaijaribu once ile time tukiwa wadogo tulikuwa tunaenda church, So Saturdays tulikuwa tunaenda church kupanguza viti kuosha kanisa, Yeah so tulikuwa tunaenda tunapata hawa watu wenye wanapiganga gitaa na piano sunday wakipractice. So tukienda tulikuwa tunaenda tunawaambia, hey nisaidie nijaribu Anakupatia unajaribu Ilikuanga enjoyable though hujui kucheza hizo nini vizuri But una ukifanya hivyo ukisikia inatoa sauti unafurahia kwa sababu gitaa haipatikani ovyo ovyo. So ulikuwa unaenjoy, tunapiga picha ukiwa umeshika gitaa, yeah ilikuanga fun.

Niyambie kuhusu kitabu unachoki penda. Ok, kuna hii kitabu. Nikuwa high school, tulikuna vitabu, tulikuwa tunasoma set books. So, kuna hii moja likuanga inaitangwa betrayal in the city. Kisikumbuki muandesha likuwa nani, lakini kitabu likuwa mzuri. Kusababu likuanga inaongelelea. Ni kama ni government na ni ukweli vile kukuyu kitabu likuanga na yu story yote. Vile leaders wanafinyilia, watu wana nchi, vile kuna corruption. Ya, yu kitabu ilikuanga inafungua mtu akili, unajua nini ineendeleanga. Ya tulikuwa tunaisoma, then tuka aktiangwa ikua na watu aktufe nini ya setbooks, ilikuwa fan. Kwa sababu luku unaona kila kitu, vile tu kunaendelea kwa hii nchi yetu yu ondo yu kitabu ilikuanga. Ya ilikuwanga fan mtu alikuwa ana enjoyn kusoma.

Jee, umewahi kununuwa tikit iza Tukio? Ya, kuna time, nilikuanga, nimefanya hospitality, so kuna time tulikuwa, nilikuwa job kwa hoteli, so kuna huyu mtu, as in ni seleb, alikuanga, anaimbanga nyimbo za mugithi, so alikuwa anakuja kwa hiyo hoteli, hiyo hoteli inaitwa The Mark. So, vile alikuwa anakuja hiyo siku, tukapewa off, as in, tukambiwa hiyo siku tuko off. So, unaeza nunua ticket, ndo uingie, uka muone. Hee nikanunua online, tulikuwa tunalipa 2500, kuingia tu kumuona, kulikuwa kumeja, tulikuwa tunalipa online. Hiyo siku kufika, tunapata kumeja, atu kupata ata, atu kupata ata chans ya kuingia, na usha lipato nini ticket, ulikuwa una muwach ukwa nje. Ok, likuwa fan tho, siku furahia kwa sababu, umelipa 2500 uone mtu alafu unamuona kwa screen, vile tu ungeka kwa nyumba umuwach kwa TV. But anyway tuli enjoy, tuli dance, mugithi lia inakuanga tu vibe. Tuli enjoy.

Je, umewahi kwenda maonyesho ya sanaa? Ya, nishawahienda, but iyo time tulikuwa high school. So, walikuwa awa tuwa kuact, walikuwa wana kuja shule, wanatuaktia setbooks. So, ulikuanapata tuko na setbooks, tatu za English, tatu za kiswahili. So, unapata wanakuja kama leo wanaakti za kiswahili, then kesho wanaakti za English. Ilikuwa fun sana kwa sababu tayari ulikuwa umeshakisoma kitabu, so story ilikuwa kichwani mwako. Then wana-act huku unaangalia, una-flow na story kabisa—unajisikia kama unaangalia movie, tofauti tu ni kwamba tayari unajua kinachoendelea. Ilikuwa fun, ilikua inasaidia mtu anaelewa vizuri kwa unaelewq vizuri iyo story Ata ikikuja kwa exam unakumbuka tu vile uli watch, vile uliona walifanya vile walisema so ikuulizwa swali kwa exam unapata ni izi kujibu. Usha soma then usha watch waki act ya ilikuwa fan mtu walikuwa na enjoy kwanza unajua high school ni boarding so umekawia kuona kitu kama hiyo unajuwa umekuwa shuleni kusoma after kusoma maybe mnaenda kwa uwanja mnacheza kidogo then mnalala hakuna kitu kama ku watch hakuna tv hakuna anything so ilikuwa enjoyable kwa sababu. Unaona kitu yenye uja zoea, so ilikuwa fun fun fun sana.

Unapenda kununua vitu wapi? Okay, mimi ninapenda kununua vitu kwa soko. Kwa sababu, kitu ya kwanza, kwa soko vitu huwa fresh. Zinakuwa zimetoka kwa shamba. Alafu pia ni cheap. Okay, kama ni foodstuff, ndio ni fresh kutoka kwa shamba. Alafu pia, kama ni nguo huwa unapata ni cheap, unaweza bargain. Sio kama kwa supermarket. Kwa supermarket kile ambacho kimiandikwa hapo ndivyo utabuy, hakuna story ya kubargain. Lakini kwa soko unaweza pata kitu kimeandikwa mia tano, ubargain, ubargain, unaweza buy hata mia tatu Mimi huwa ninapenda kwa soko, alafu kwa soko kuna variety. Unaweza pata huyu kama ni mboga, huyu ya ako na cabbages, mwingine ako na cabbage, mwingine ako na cabbage. So, unachoose ile quality yenye unataka Sio kama kwa supermarket, huwa unapata cabbage ni cabbage, zenye ziko ndio utanunua, hakuna story ya kuchagua. So mimi huwa napenda kuenda kwa soko.

Mziki gani unaosikiliza mara mingi? Ok mimi napendanga kusikiza worship, gospel songs. Sana sana kuna hawa wasani wanaitwa wapendwa mziki. Hizo wimbo zao zinafanyanga mtu asikie umefurahia, unasikia uko humbled, unasikia uko Unasikianga tu umetosheka kwa roho. Mara mingi nikifanya kazi kwa nyumba kama kuosha vyombo, ama kuosha nyumba, ama kufua, napendanga kuweka huu wimbo kwa sababu inafanyanga nasikia niko na nguvu, roho yangu imetulia, ya wapendwa mziki big up sana, hizo wimbo zenu zinafurahishanga sana roho yangu. Hata nikitembea kwa gari, ama nikitembea miguu naekanga tu earphones nasikia hizo nasikiza hiyo wimbo kwa simu, yaa.

Tabia gani ya watu inakuchukiza? Okay, kuna hii tabia watu sijui wametoa wapi ya kufake life. Mtu anajifanya vile ako na life mzuri, kumbe mtu anateseka jamani. Okay kuna rafiki yangu alikuanga anafake. Mimi rafiki yangu nilikuwa najua ni sonko, ako na pesa. Then juzi nasikia mara. Sijui vitu zenya alikuwa nazo, alikuwa anachukua na alipi. Alikuanga na duka. Sijui duka alikuwa amechukua vitu na hakulipanga loan sasa alihama kwenye alikuwa anakaa juu anadaiwa na watu mimi sipendi tabia kama hiyo tabia una fake unateseka kwa sababu ya maloans unadaiwa kila mahali ya hiyo hiyo apana hiyo sipendi hata kidogo.

Niambie kuhusu, jinsi unavyotumia simu yako. Okay mimi simu yangu mara mingi, natumianga, okay nikishaamkaa asubuhi. Before nishuke kwa kitanda nashikanga simu kwanza, napitia emails, napitia whatsapp, nione kaa kuna messages. After apo, nangia tiktok, nione ka kuna notification yoyote, nione ka kuna ma breaking news. Yeah alafu, pia napendanga kuwatch kutumia simu kwasababu unaeza watch ukiwa kila maali ukiwa kwa kitanda. Ukipika kama unapika Nuna filu mbwe kune Katu simu hapu na watch Ukipika ya mimi so mara mingi Napitianga youtube Kuna celebs fulani huwa nafuata wapenduwa mziki Wanapostingi vlogs za maisha Kuna mambo mengi tu wanapitianga Then mungu anawafanyia kitu So inakua kama testimonies na napendanga kuwatch na filingi vizuri wananitia ngufu ya alafu kama siko youtube niko tiktok napitia alafu pia nafanyanga kushukana but nakuanga mobile So simu yangu inanisaidianga sana kwa sababu clients wananifikianga through simu Nikishuka mtu na record na simu na post tiktok nikona pedia tiktok So watu wakingia tiktok waone, kinyanafanya, wanaona hizo video, wananiricha utupia kwa simu. So hii simu imenisaidia sana kibiashara, imenisaidia sana sana sana kwa sababu kama si, si hii simu siezifikia watu wengi sana kwa kuonyesha styles, kenyenafanya nga kushukana. Ya so simu imenisaidia sana.

Unafanya nini kila asubuhi unapo amka? Ok nikiamka asubuhi kitu ya kwanza ni? Naomba naambia mungu asanti. Then naamka naenda natayarisha breakfast kwa sababu niko na mtoto anaenda. Shule then bwanangu anaenda job so napika breakfast. Haraka haraka. Then nikisha maliza kupika breakfast natayarishia bwanangu nguo zenya anavaa kama zinapigwa pasi na piga pasi. Then after hapo naamsha mtoto. Namuosha, namvalisha nguo za shule Then nampeleka, anachukuliwa na basi ya shule, wanaenda shule After hapo nikirudi kwa nyumba huwa naosha vyombo zenye tumetumia kama nyumba ni chafu napanguza kama carpet ni chafu nafagia After hapo naoga kama hiyo siku nilikua na client naoga naenda nashugulikia client Then narudi kwa nyumba ya.

Kipawa gani huna? Ok, kipawa. Kipawa gani? Una? Ok, mimi nikona kipawa. Talent. But, hiyo talent nimekuja kuigundua after nimeshakuwa mkubwa. Ok, mimi after form 4 nilipelekwa college kufanya hospitality. But, sasa, mimi sipendi kupika. After kufanya hospitality, mimi kukuja nikakaa kwa nyumba sipati kazi. Then nikajiambia mbona nisijaribu kujaribu skill yote yenye naeza fanya. So mimi nikaenda kwa salon ya mtu nikamwambia he. Nataka kujua kushuka. Unaweza amini sikufunzwa na mtu nilingia tu hapo nikapata akishuka. Kuangalia tu hivi. Akanipea client. Nikashika nikashuka. Nywele ikakua smart kuliko yenye ameshuka. The following day mwingine akakuja. Akashuka huyo, mama akashuka huyo msichana nikaangalia tu vile anafanya nywele, nikaangalia vile ameshuka then client mwingine akainga nikaambiwa nichukue kuchukua nikashuka ikakuwa cute ata huyo mwenye salon hakuamini hivyo ndivyo nilijua hiyo ndiyo talent yangu story ya hospitality kwanza nikaeka kando yeah so hiyo ndio nafanyanga siku hizi nashukananga watu wananiaminia watu hata wanathaningi hiyo ndiyo kitu nilisomea juu niligraduate. So wanadhani hiyo ndio kitu niligraduate kufanya but. Mimi kushuka sijafunzwa na mtu.

Je, umewai kufuga mnyama? He, nisha yeka kukushago. Oke, nilikuanga, hio time nilikuwa college. So, kuna hii pesa tulikuwa ya tunapewa ya help. So, hapu up keep tunapuangwa pesa kidogo ya mfuko. So, mi nikaona badala niyaribu, mibi na nunua snacks, na nunua tungu. Badala, nifanya hivyo mbona nisieke tu kuku home. Oke, mi nikaambia mama, mnitafti tu vifaranga, nataka kufuga kuku. Mama kanitaftia tulikuwa tuvifaranga kama 20 hivi. So mama haka nijengia nyumba ya kuku, tukaeka kuku, zika grow, zika kuwa kubwa, zika anza kutaga mayai. Ya ilikuwa fani kikula mayai nikijua yoni mayai ya kuku zangu. Hei likuanga mzuri, likuwa na feel poa. Alafu nikiendu ushago, tukikuwa kama weekend hivi. Naendo ushago mama na nipea kamoja, naenda nakula, napika nakunyo supu. Hei likuwa fun, likuwa naona at least nimeinvest. Then ukienda kuzipatia chakula, likuwa pia fun. Kuona zinakimbili, zinakula. Hei likuanga mzuri kulea kuku.

Unasomea wapi habari mtandaoni? Oke mii, kama nikitaka kujua nini na happen, kwanza na ingianka TikTok, na angalia kama kuna anything trending, anything breaking news. Ya, after nimetoka TikTok, na ingianka XX pia kuna kuanga na habari mingi sana, kuna kuanga na mabreaking, kama CX, na ingianka Telegram pia. Kuna hizo ma groups zinakuangana na stories nye zinahappen ya so it's either TikTok, Telegram, X, Facebook Alafu pia Whatsapp kuna vile unapatanga kwa status mtu wakiona kuna kitu inahappen anaika kwa status ya uneza vio pia kwa status kwa Whatsapp But sana sana ni X, TikTok ama Telegram uko ndio kuangana habari moto moto.

Je, unawafahamu majirani zako? Ok, mimi naishi kwa apartment. So, unapatanga mara mingi. Kuna mwenye anahama, kuna mwenye anaingia, kuna mwenye anahama tena. So, saa zingine hujuwangi hata jirani yako ni mgani. Sasa, munapatananga tu kwa stairs. Ukipatana na mtu kwa stairs. Unamsalimia tu. Unamambia, hey, mambo. Kwa sababu, maybe anaweza kuwa ni neighbor na haujui. So, munasalimiananga tu mkipita. Mingumu ujui jirani yako. So, unaishingi tu maisha yako ukitoka upatane na mtu unamsalimia unarudi kwa nyumba. Kama ulikuwa unatoka unatoka.

Unalinda faraga yako vipi mtandaoni? Okay kitu ya kwanza kupost vitu zenye Naavoidingi sana kupost vitu zenye zinaoneshana vitu private kama kuna watu naonanga wana wanapost wakiwa na gari zao wanaonyeshana number plates Wanapost wakiwa kwa bedroom wanapost nyumba yao wanaonyeshana house tour Okay mimi naavoidingi hizo vitu sana Alafu pia kuweka namba yako ya simu Unaianika tu kwa mtandao Unaonyeshana ni wapi unaishingi Unawapea address Unawapea mpaka room number nini Okay mimi naavoidingi hizo vitu sana Maybe napata mtu amepost mpaka kwenye mtoto wake anasomea mimi hizo vitu naavoidingi sana So, unapatanga mimi sinanga issue kwa mtandao Kwa sababu Kila kitu iko private Yeah, unapostingi tu zile vi Unaguzia tu kwa mbali.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Okey mi napenda nyama ya samaki na ugali. Kwanza nyama ya samaki ikiwa imepikwa wet fry, kwanza inadeep fraiwa kwa mafuta. Ikishakauka, then unakata kata kitunguu, unaeka spices, unaeka katakata kitunguu, unaeka mafuta, ikishaiva ikishakuwa brown, unaeka nyanya, nyanya kidogo si mingi. Then ikisha iva nyanya unaongeza spices zako, then ile samaki, unaeka hapo, unafunikia, inabsorb hiyo nyanya vizuri, inakuwa soft. Then sasa na ugali na kagreen, nakwambia huanga inaslap. Mi nikieza ambiwa nikulange tu samaki ugali na greens daily, naeza, napenda sana sana sana samaki.

Je, unapenda mvua? Ya, napenda mvua sana. In fact, nilizaliwangwa mwezi wa mvua. Hata naitwa nyambura. Nyambura means siku ya mvua. Ya, so, mi kukinyesha nafurahianga sana. Hata naezatoka nje kwanza ninyeshewe kidogo. Then nirudi kwa nyumba nijikaushe nivae nguo warm Lakini kukinyesha nasikianga furaha. Hata naezalala sana. Ile wakati kuna nyesha nasikianga tu niko at peace. Alafu kwetu vile kuna kuanga na vumbi, he kusiponyesha uku mtauliwa na vumbi jamani. So kukinyesha nasikianga nikona raha. Inakua simple kutembea kwa sababu. Wakati hakuna mvu unatembeanga vumbi inakuchapa ata huweziona mbele vizuri, vumbi inaingia kwa macho. Ukifika kwa nyumba miguu ni, chafu, imepata vumbi. Ya so mi napenda mvua sana sana.

Unatumia muda gani mtandaoni kwa siku? Ok kwa mara mingi, kama sina kazi yenye nafanya. Na spendingi most of the time kwa simu. Maybe saa unashinda tu kwa simu, unangalia nini ina happen. Unaingia maybe kwa internet kidogo, unafanya kazi kidogo. So, unapatanga, ile time hauko kwa simu its either, umeenda break. Maybe umeenda kwa choo, ama maybe umeenda kukula. Ama maybei umetoka nje umeenda kwa shop Lakini le wakati mwingi unatumia, unatumia kwa mtandao sana sana Whatsapp ju huko ndo communication sikuizi kila kitu yuko Whatsapp Ukiongea na mtu una mwambia tu Hey nitumie kwa Whatsapp ya so maramingi tu uko kwa mtandao imekua tu ni kama tu ni kitu normal. Si big deal unashinda tu kwa mtandao.